Wakati niendapo hisi wasiwasi, kwanza najitenga kidogo ili nijitulize napumua kwa kina mara kadhaa ili kupunguza msongo wa mawazo. Pia kujaribu kujiambia maneno chanya nikikumbuka kuwa kila changamoto ina suluhisho. Mara nyingine husikiliza muziki au kuzungumza na mtu ninayemuamini. Kwa sababu, hunisaidia kupunguza mawazo mengi. Mwisho, hujitahidi kufanya jambo linalonifanya nikiskie vizuri kama kutembea au kuomba. Pili kurudisha amani moyoni.

Kitu ninachopenda kuhusu shirika langu ni mshikamano na ushirikiano uliopo. Watu wanaheshimiana na kusaidiana pila kujali tofauti zetu. Shirika linanipa nafasi ya kujifunza, kukuza uwezo wangu na kutoa mawazo yangu pila uofu. Pia napenda chinzi shirika linafyothamini maadili uwajipikaji na kufanya kazi kwa bidii ili kufikia malengo ya pamoja. Kwa ujumla, shirika langu hunifanya nijisikie kuwa sahemu muhimu ya familia moja yenye lengo la kuleta mabadiliko chanya.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea na ilikuwa uzoefu wa maana sana kwangu. Kupitia kazi hiyo, nilijifunza umuhimu wa kusaidia wengine pila kutarajia malipo. Nilishiriki katika shukuli mbalimbali kama kusaidia jamii kutoa msaada kwa watu wenye mahitaji maalumu na kushiriki katika mipango ya maendeleo ya kijamii. Kazi ya kuchitolea ilinifundisha ufumilifu kushirikiana na watu wa tapia tofauti na kuwachipika katika machukumu niliyopewa. Zaidi ya yote ilifanya nijisikie furaha na kuridhika moyoni kwa sababu niliona mapadiliko chanya niliyoyafanya hata kama yalikuwa madoko. Uzoefu huu ulinijenga kama mtu na kunipa hamaza ya kuendelea kushiriki katika kazi za kuchitolea pale nitakapopata nafasi.

Mafanikio ya kibinafsi ninayoyadhamini saidi kazini ni uwezo wa kufanya kazi kwa uaminifu na kuona matokeo chanya ya juhudi sangu. Ninathamini pale ninapopewa jukumu na kulitekeleza kwa bidii hadi likamilike kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Pia, ninajifunia maendeleo niliyopata katika kujifunza ujuzi mpya, kuboresha mawasiliano yangu na kushirikiana vizuri na wenzangu. Mafanikio haya, hunichengea kujiamini na kunipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa juhudi saidi ya yote. Ninadhamini pale kazi yangu inaposaidia shirika kufikia malengo yake na kuleta mabadiliko chanya kwa watu wanaonisunguka.

Ndiyo, ninatoa sadaka au michango kulingana na uwezo wangu. Ninaamini kutoa ni njia ya kushukuru kwa kile nilichonacho na pia ni njia ya kusaidia wengine wanaohitaji. Michango yangu siyo ya fedha pekee bali pia inaweza kuwa muda nguvu au mawazo ya kusaidia. Kila ninapotoa, ninajisikia furaha na amani moyoni kwa sababu najua mchango wangu. Hata ukiwa mdogo, unaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa mtu mwingine. Kutoa, kunanifundisha unyenyekevu, upendo na uwajibikaji kwa jamii. Na kunihamasisha kuendelea kuwa mtu mwenye moyo wa kusaidia wengine.

Ninapenda aina mbalimbali za filamu. Lakini zaidi hupendelea filamu zenye ujumbe na maana. Napenda filamu za kuhamasisha. Kwa sababu hunipa motisha na kunifanya nione maisha kwa mtazamo chanya. Pia hupenda filamu za hadithi za kweli au za kijamii. Kwa sababu hunifundisha mambo mapya na kunifanya nifikirie kwa kina. Wakati mwingine hutazama filamu za vichekesho ili kupunguza msongo wa mawazo na kujipa furaha. Kwa ujumla napenda filamu zinazo burudisha lakini pia kuniacha na somo au wazo la kumbukumbu hata baada ya filamu kuisha.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale panapoku kuwepo heshima ushirikiano na mawasiliano mazuri kati ya wafanyakazi. Ninapoona watu wakisikilizana, kusaidiana na kuthaminiana kazi inakuwa rahisi na yenye furaha zaidi. Pia mazingira mazuri ya kazi yanahitaji uongozi unaojali wafanyakazi. Unaotoa mwongozo na motisha bila fitisho. Usalama kasini pamoja na nafazi ya kujifunza na kukua kitaaluma huchangia sana kufanya mfanyakazi achisikie vizuri. Kwa ujumla mazingira ya kazi yanapokuwa ya amani na yenye malengo ya pamoja wafanyakazi, hufanya kazi kwa bidii na, kwa moyo mmoja.

Wakati wa furaha, hujitahidi kufurahia muda huo kwa kufanya mambo yanayonipa amani na tabasamu. Mara nyingi husherehekea kwa kushiriki furaha yangu na watu ninaowapenda. Kwa sababu, furaha inapogawanywa huwa kubwa zaidi. Pia hujitunza kwa kujipa muda wa kupumuzika, kusikiliza muziki ninaoupenda au kufanya shughuli ndogo ninazo. Zinazonifanya nijisikie huru. Wakati mwingine hujifunza kushukuru kimoyomoyo kwa kile kilichonifanya nifurahi. Kwa ujumla ninajifurahisha kwa njia rahisi lakini za amani. Ambazo hunifanya niendelee kukumbuka kuwa furaha ya kweli ipo katika kudhamini muda na watu waliopo karibu nami.

Ninapo kutana na kazi za dharura jambo la kwanza kufanya ni kutulia na kujipanga ili nisi panik kutathmini haraka kinacho hitajika kufanyika nakuweka kipaumbele kwa kazi ili ilio muhimu zaidi. Pia huasiliana na wenzangu au viongozi pale inapo itajika ili kushirikiana na kupata msaada. Ninatilia mkazo kufanya kazi kwa umakini na kwa wakati bila kusahau ubora wa kazi. Baada ya dharura kupita hujifunza kutokana na uzoefu huo ili nijipange vizuri zaidi kwa siku zijazo. Kwa njia hii inaweza kushughulikia kazi za dharura kwa ufanisi na kwa utulivu.

Natumia programu mbalimbali kulingana na mahitaji yangu ya kila siku. Mara nyingi hutumia programu za mawasiliano kama WhatsApp au Barua Pepe kwa sababu hunisaidia kuwasiliana haraka na familia marafiki na wenzangu wa kazi. Pia hutumia programu za mitandao ya kijamii kwa kiasi kwa ajili ya kupata taarifa na kuburudika. Kwa upande wa kazi au masomo, kutumia programu za kuandaa kazi na kuhifadhi taarifa kama vile programu za hati na kalenda. Ambazo hunisaidia kupanga muda na majukumu yangu. Kwa ujumla natumia programu zinazorahisisha maisha yangu, kunisaidia kujifunza na kunifanya niwe na ufanisi zaidi katika shughuli zangu za kila siku.

Asubuhi hii nilianza kwa kuamka mapema ili nijipange vizuri kwa siku nzima. Baada ya kuamka nilifanya shughuli zangu za kawaida za kila siku kama kuosha uso, kuoga na kufunga hija ndogo ndogo za mambo yangu binafsi. Kisha nilipata muda wa kula kifungua kinywa chenye afya ambacho kilinipa nguvu na nishati ya kuanza kazi au masomo. Baada ya hapa nilipanga orodha ya mambo niliyopaswa kufanya leo. Nikihakikisha nitaweza kuyatimiza kwa ufanisi. Vile vile nilichukua muda kidogo kutafakari na kujiandaa kisaikolojia. Nikiwa na mawazo chanya na moyo wa kufanya kila kitu vizuri. Kwa ujumla asubuhi yangu ilikuwa na mpangilio na nidhamu. Ikiniandaa vyema kwa siku yenye mafanikio na furaha.

Kila asumbui nina utaratibu wangu maaluma ambao huniandaa kwa siku nzima. Kwa kawaida naliacha uzingisi polepole na kuamuka mapema ilikuwa na muda wakutosha kufanya kila kitu bila haraka. Kwanza kufanya shukuliza kibinafsi kama kuosha uso kuoga na kupamba kidoko ili nichisikie vizuri. Baada ya hapo, kula kifungwa kinyo chenye afya, ambajo huniwezesha kuwa nangufu na humakini kwa shukuli za siku. Kisha, ufanya mazoezi madoko au kutembea kidoko. Chambo linaalo, ongesa nishati na kuhimarisha mwili na akili. Bada ya hapo, kupanga oroda ya kazi au masomo ya siku. Nikihakikisha, ninajua ni yapi muhimu saidi na nianze na ayo. Mara nyingine, uchukua muda mufupi kutafakari, kuchiambia maneno chanya au kuomba. Jambo, linalo nifanya, nikiwa na mutasamo chanya na utulivu. Utaratibu huu kila asubuhi hunifanya niwe na nidhamu. Kujiamini na kuwa tayari kushughulikia changamoto za siku kwa ufanisi.

Ninapopanga kazi zangu, hufanya hivyo kwa mfumo, unaonisaidia kufanya kila kitu kwa ufanisi. Kwanza, hutathmini kazi zote ambazo zinahitaji kufanywa na kuzitenga kulingana na umuhimu na haraka zinazohitajika. Kisha, hufanya orodha au kalenda, nikitaja kila kazi na muda niliyojipangia kufanya. Pia, kuzingatia muda wangu binafsi na nishati yangu kuhakikisha kazi ngumu au zinazohitaji umakini mkubwa hufanywa wakati nina nguvu zaidi. Mara nyingine hupanga muda wa mapumziko kati ya kazi ili kuepuka kuchoka na kufanya kazi kwa ubora zaidi. Mwisho hupima maendeleo yangu kila baada ya kazi ili kuona ni nini nimekamilisha na ni nini kinahitaji kuendelezwa. Kwa njia hii, napanga kazi zangu kwa utulivu, nidhamu na ufanisi. Jambo linalonifanya nishughulikie kila siku bila stress na kwa matokeo chanya.

Maranyingi napenda kusikiliza muziki unaonipafuraha, motisha, na amani ya akili. Napenda haina mbalimbali za muziki kulingana na hali yangu ya hisia. Kwa mufano, wakati nina huzuni au mufadhaiko, napenda kusikiliza muziki tulifu, unaonisaidia kupumuzika na kutafakari. Wakati ni nangufu na shauku, napenda muziki unaonipa musukumo na hamaza kama vile muziki wa kuamuja hisia au wa kucheza kidoko. Pia napenda muziki wenye maneno yenye maana kwa sababu unifundisha kitu kipia au kuniache nikiwa na wazo la kuendelea kukua binafsi. Kwa ujumla, msiki ninao usikiliza ni ule kunao nisaidia kuunda hali nzuri ya akili. Kunifanya nishukulikie mambo yangu kwa furaha na kunichaza nishati chanya kwa kila siku.

Mchezaji ninayempenda sana ni yule, anayejituma kikamilifu. Siyo tu kwa ujuzi wake bali pia kwa tabia yake njema kwenye uwanja na nje ya uwanja. Napenda wachezaji wanaopenda kushirikiana na wenzake, wanao heshimu wapinzani na wanao jitahidi kila wakati kufanya kazi kwa bidii. Pia napenda wachezaji wanaotoa motisha kwa wengine kwa kupitia mfano wao wa nidhamu udhabiti na mshikamano. Kwa upande wangu kumnyenyekeza mchezaji huyu siyo tu kwa kuangalia alivyopiga mabao au kushinda mechi bali kwa jinsi anavyoshirikiana na wenzake. Kushirikisha jamii na kuwa na moyo wa kushirikiana kwa hivyo mchezaji ninayempenda siyo tu mrltu aliye na vipaji pekee bali pia ni kielelezo cha tabia njema. Juhudi na mushikamano kuangalia au kufuatilia mchezaji huyu kunanifanya nijifunze maadili mema. Nidhamu na jinsi ya kushughulikia changamoto siyontu kwenye michezo bali pia katika maisha yangu ya kila ziku.

Ndiyo, napenda kunyo maziwa kwa sababu ni kinyoaji chenye afya na kinaachonisa manufaa kwa mwili wangu. Kila ni napo kunyo maziwa, ufuraia latha yake tulifu na yenye firulutupisho kama kalishiamu ambayo husaidia kuimarisha mifupa na meno. Pia kunywa maziwa, kunanipa nishati ya kufanya shukuli za kila siku kwa nguvu zaidi. Mara nyingine, napenda pia kuyatumia maziwa kwenye chakula, changu, kama chai au kahawa. Jambo, linalo, ongeza latha na furaha kwa yakula. Kwa upande wa kiafya, maziwa hunisaidia kuwa na mwili wenye afya kuongeza ngufu na kunifanya nichisikie vizuri. Kwa hivyo, kunywa maziwa siotu furaha ya lada, bali pia ni jakuo la busara kwa afya yangu na maisha yangu ya kila siku.

Wakati wa likizo, kujipangia ili ni jistawishe na kutumia muda wangu vizuri. Kwanza, hupumzika kutoka, shughuli za kila siku. Nikiacha, haraka, musongo wa mawazo wa kazi. Baada ya hapo, hupanga muda wa kufanya mambo ni nayo. Penda, kama vile kusoma vitabu, kusikiliza muziki, au kutembea inje jambo linalo nisaidia akili na mwili wangu kupumuzika. Pia hupata muda wa kuonana na familia na marafiki. Kuzungumuza, kucheka na kushirikiana. Jambo linalo nifanya nijisikie furaha na kuwa na moyo wa amani. Baada ya kushughulikia na purudisho na mapumziko mara nyingine hupanga shughulindogo za kuchifunza au kuporesha ujuzi wangu. Ili likizo isipotee bure. Kwa ujumula kujistawisha wakati wa likizo kuna maanisha kuchanganya kupumuzika, kufurahia na kujenga vipaji na maarifa yangu. Jambo linalo nifanya nijisikie vizuri na kurudi kwenye majukumu yangu nikiwa na nguvu na motisha.

Napenda kuvaa nguo zinazonifaa na kunifanya nijisikia vizuri na kujiamini. Kila siku, huchagua nguo kulingana na shughuli ninazo, shughulikia nazo kwa mfano. Kwa kazi au shule napenda nguo zilizo, rasmi au rahisi. Ambazo hufanya niwe na nidhamu na heshima. Wakati wa mapumuziko au burudisho, napenda nguo za starehe za rangi zinazofaa na zinazonipa uhuru wa kuzokea kwa urahisi. Pia napenda nguo zenye muonekano safi na wa kupendeza. Kwa sababu huniwezesha kuonesha utu wangu na ladha yangu binafsi. Kwa upande mwingine napenda pia nguo zinazofaa kiekolojia au zinazohimili muda mrefu ili kuwa na usalama na kurahisi. Kwa ujumla, ujakuzi wangu wa nguo una unachanganya starehe heshima na mtazamo wangu binafsi na kunifanya nijisikie vizuri kuwa na kujiamini na kufurahia kila siku.

Napenda harufu ambazo hunifanya nijsikie vizuri na zenye kumbukumbu mzuri. Kwa mfano, napenda harufu za maua. Kwani hunifanya nihisi utulivu na furaha ya asili. Pia napenda harufu za chakula kinapokuwa kikamilika. Kwa sababu hunifanya nione maisha kwa njia mzuri na kuniachs nikiwa na hamu ya kujifunza au kushirikiana. Na wengine, mara nyingine napenda harufu za mvua au hewa safi baada ya mvua. Kwani hunipa amani na kuondoa msongo wa mawazo kwa upande wangu. Harufu ninazopenda si tu ladha bali pia ni hisia kumbu kumbu na hisia chanya zinazoleta furaha ndani ya moyo wangu. Kwa hivyo, harufu ninazopenda kuchangia kwa kiasi kikubwa katika furaha yangu, utulivu wangu, na jinsi ninavyo jikuta nikiwa na nishati ya kufanya mambo vizuri kila siku.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazo nifurahisha na kunisaidia kuimarisha uhusiano wetu. Kwa kawaida, tunapenda kukaa pamoja, tukiongea, kucheka na kushirikiana, kuhusu mambo ya kila siku. Wakati mwingine tunapanga shughuli za pamoja kama kuenda kutembea kucheza michezo, midogo au kutazama filamu. Jambo linalo ongeza furaha na mshikamano wetu. Pia napenda kushiriki kwenye maandalizi ya chakula au kazi ndoko za nyumbani pamoja. Kwani hufundisha ushirikiano na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia zaidi ya yote napenda kutumia muda huu kuzungumza, kuhusu, maadili, kushirikiana mawazo na kuelimiana jambo linalosaidia kila mmoja wetu kukua na mtu bora. Kwa hivyo, ninapenda kufanya mambo na familia yangu ambayo huleta furaha, mshikamano na upendo na hufanya kila siku kuwa yenye kumbukumbu nzuri.

Kumbukumbu nzuri ninayokumbuka kutoka utotoni ni ile ya kucheza na marafiki na familia yangu bila wasiwasi. Nakumbuka siku tulipokuwa, tukicheza michezo ya jadi kama kuogelea kwenye mito midogo, kuimba nyimbo za kucheza au kucheza michezo ya shuleni na majirani. Kila mchezo ulikuwa na furaha na kicheko tele na mara nyingi tulicheza hadi kutopumua. Pia nakumbuka siku za familia kama likizo au siku kuu. Ambapo tulikusanyika pamoja, tukishirikiana kwenye maandalizi ya chakula, kucheza na kuimba pamoja. Kumbukumbu hizi zilinifundisha kushirikiana, kudhaminiana na kuthubutu kujaribu mambo mapya. Zaidi ya yote zinanifanya nijisikie furaha kila ninapozikumbuka. Na kunitia moyo kuunda kumbukumbu nzuri na familia na marafiki wangu. Hata sasa ninapokuwa mtu mzima. Kwa hivyo, kumbukumbu hizi za utotoni si tu zinanifanya nifikirie furaha za wakati huo. Bali pia zimenijenga kuwa mtu anayedhamini uhusiano, furaha ndogondogo na mshikamano wa kweli.

Mara nyingi asubuhi napendelea kula kifungua kinywa chenye afya ili kuanza siku yangu vizuri. Kwa kawaida napendelea chakula kinachonipa nishati na nguvu kama mkate na mayai au uji na matunda ambayo husaidia mwili wangu kufanya kazi kwa bidiii na akili yangu kuwa makini. Pia napenda kunywa kinywaji kama chai au maziwa, ambacho husaidia kunipa nguvu na kufanya mwili wangu uwe na afya nzuri. Mara nyingine napanga mulo wangu wa asubuhi kulingana na shughuli ninazo kuwa nazo siku hiyo, ili kuhakikisha nipo tayari kwa shughuli ya kazi au shughuli nyingine. Kila mulo wa asubuhi unakuwa ni mwanzoni mwema wa siku. Unaniwezesha kuwa na nguvu, kujiamini na kufanya kila jambo kwa moyo na bidii. Kwa hivyo, kile ninachokula asubuhi si tu chakula. Bali pia ni sehemu ya kujiaandaa kiakili na kimwili kwa siku nzima.

Ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana na umuhimu na matumizi yake. Kwa mfano kwenye simu yangu au kompyuta ninasasisha programu na mfumo wake wa uendeshaji kila mara inapotakiwa. Ili kuhakikisha vinafanya kazi kwa haraka, salama na bila matatizo. Pia napenda kuhakikisha vifaa vyangu vya kielektroniki havina virusi au programu zizizo hitajika. Ili niwe na utendaji bora ninasasishe pia vivaa vingine kama vitabu, kumbukumbu au programu za kufundishia ili viende sambamba na madiliko ya masomo au kazi. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kutumia vifaa vyangu kwa ufanizi zaidi, kuepuka matatizo na kuhakikisha kila kitu kipo katika hali nzuri. Kwa upande mwingine kunisasisha kunanifanya pia nijifunze mambo mapya kwani mara nyingi sasisha zinakuja na vipengele vipya vinavyosaidia kufanya kazi kwa urahisi zaidi. Kwa hivyo, kuendelea kuzasisha vifaa vyangu ni njia ya kuhakikisha ninakua na kufanisi usalama na maendeleo binafsi kila siku.

Ninapendelea zote, mbili. Kusoma na kuandika. Lakini kwa njia tofauti na kwa malengo tofauti. Napendelea kusoma kwa sababu kunanipa fursa ya kujifunza mambo mapya. Ufahamu, uzoefu wa wengine, na kuongeza maarifa yangu. Kusoma kuna nifundisha mawazo na kunifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti. Kwa upande mwingine napenda kuandika kwa sababu kunanisaidia kuelezea mawazo yangu. Hisia na ndoto zangu kwa wazi. Kuandika kuna nifanya nishirikishe mawazo yangu na wengine. Kurekebisha mawazo yangu binafsi na kujenga ubunifu. Kwa hiyo kwa mimi, kusoma na kuandika ni mchanganyiko mzuri, kwa kujifunza na kujieleza. Mara nyingi ninapo soma kitu kizuri, huja mawazo mazuri ya kuandika, na pale ni napo ongeza kuandika. Mara nyingine huvutia kusoma zaidi kwa ujumla. Kusoma na kuandika kuna nisaidia kukuza akili, ujuzi na ubunifu. Na kunifanya niwe mtu mbora kila siku.

Musimu ninayo, penda zaidi wa mwaka ni msimu wa mvua, kwa sababu unaleta hali ya utulivu na amani. Napenda kuona mvua inanyesha, ikileta hewa safi na kunifanya nijisikie tulivu. Pia musimu huo unafaa kwa mimea na maisha ya wanyama, jambo linalonifundisha kuthamini mazingira na uzuri wa asili. Wakati wa mvua napenda kutumia muda wa familia na marafiki, tukikaa pamoja tukifurahia changamoto na burudani sa msimu huu kama kucheza kusoma vitabu au kunywa kinywaji chenye joto. Zaidi ya hayo, mvua huniwajibisha kuwa makini kupanga muda wangu na kufurahia kila dakika kwa sababu si kila siku mvua hunyesha. Kwa hivyo, musimu wa mvua sio tu unafurahisha. Bali pia unachangia kufundisha maadili ya uangalifu, mushikamano na kuthamini uzuri wa asili. Jambo linalo nifanya, nijisikie furaha na amani kila mwaka.

Napenda kucheza michezo mbalimbali, lakini napendelea zaidi michezo inayonihamasisha na kunifanya nishirikiane na wenzangu. Kwa mfano, napenda michezo ya timu kama mpira wa miguu au mpira wa kikapu, kwa sababu hufundisha ushirikiano, nidhamu na mshikamano. Michezo hii pia huniwezesha kuwa na afya nzuri kufanya mazoezi ya mwili na kuondoa mufadhaiko wa kila siku. Wakati mwingine napenda michezo ya burudisho au ya akili kama vile kadi au mchezo wa kuhesabu. Kwa hivyo, hunisaidia kuendeleza akili yangu na kuimarisha uwezo wangu wa kutatua matatizo. Zaidi ya haya yote, mchezo wowote ninapocheza. Hufanya nijisikie furaha, kuridhika na kuwa na nishati chanya ya kushughulikia mambo mengine ya maisha. Kwa hivyo, napenda kucheza michezo ambayo sio tu burudisho bali pia hufundisha, maadili, mshikamano na hufanya kila siku iwe yenye furaha na afya njema.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu anayefanya tofauti chanya katika maisha ya watu wengine na katika jamii yangu. Nataka kutumia vipaji na ujuzi wangu kusaidia wengine kufanikisha malengo yao, kushirikisha maarifa na kuboresha hali ya maisha ya watu walioko karibu nami. Pia nataka kufanikisha ndoto yangu ya kitaaluma kuwa mtaalamu katika fani ninayo penda ili niweze kutoa mchango mkumbwa kwa maendeleo. Ndoto hii pia inani hamasisha kuwa mtu makini mwenye nidhamu na anayejitahidi kila siku. Kwani najua mafanikio hayaji bila jitihada. Zaidi ya yote, ndoto yangu kubwa ni kuwacha alama nzuri katika maisha. Ili watu wakibariki kwa kile nilicho. Fanikisha na kuhama sika kufanya vizuri. Kwa hivyo, ndoto yangu siyo tu ya kufanikisha maisha yangu binafsi bali pia ndoto ya kusaidia, kuendeleza na kuleta mabadiliko chanya kwa jamii yangu na watu walioko karibu nami.

Mimi napenda zote kusimamia na kusimamiwa kwa sababu kila moja huniwezesha kjifunza na kukua kwa namna tofauti. Napenda kusimamia kwa sababu kunanipa nafasi ya kuongoza, kupanga na kuhakikisha kila kitu kinaenda kama kinavyopaswa. Kusimamia kunanifundisha uajibikaji nidhamu na jinsi ya kushirikiana na watu wengine ili kufanikisha kazi pamoja. Kwa upande mwingine, napenda pia kusimamiwa kwa sababu kunanisaidia kujifunza kutoka kwa wengine. Kutambua makosa yangu na kupata mwongozo wa kufanya vizuri zaidi. Kusimamiwa kunanifundisha unyenyekevu, subira na jinsi ya kushirikiana na wenzangu bila kusababisha migongano. Kwa hivyo, kwa mimi kusimamia na kusimamiwa ni mchanganyiko mzuri wa kujifunza, kukua na kufanikisha malengo. Kwa sababu kila hali huniwezesha kuwa mtu bora mwenye ufanisi na anayejua kushirikiana na wengine kwa heshima.

Mafanikio yangu kazini yanahusiana zaidi na jinsi ninavyoweza kufanya kazi kwa bidii kwa usahihi na kushirikiana na wengine. Kwa mfano, nimefanikiwa kumaliza miradi kwa wakati kuhakikisha kila kazi inafanywa kwa ubora na kushirikiana na wenzangu ili kufanikisha malengo ya timu. Mafanikio haya sio tu katika kutimiza majukumu yangu mbali pia kuunda mazingira ya kazi yenye mshikamano na ushirikiano. Pia nimejifunza kuboresha ujuzi wangu binafsi kuwa na nidhamu na kushughulikia changamoto bila kuogopa. Jambo ambalo limekua mafanikio makubwa kwa sababu inanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Zaidi ya hayo, mafanikio kazini yamenifundisha umuhimu wa kuwasikiliza wenzangu kushirikiana na kuwa kielelezo cha nidhamu na udhabiti kwa hivyo. Mafanikio yangu kazini si tu kumaliza kazi, bali pia kujenga uhusiano mzuri kuendeleza ujuzi wangu na kuchangia maendeleo ya timu na shirika kwa ujumla.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mupya kwa sabamu kuna nifungua furusa ya kujifunza mambo mapya na kuboresha ufanisi wangu wa kazi na maisha ya kila siku. Napenda kukundua chinzi vifaa fipya programu au mbinu za kitigitali sinavyoweza kusaidia kufanya kazi kwa haraka kwa usahihi saidi na kwa urahisi. Pia kujaribu teknolojia mupya kuna nifanya nichisikie kuwa sehemu ya maendeleo ya kisasa na kunikuza kimaandishi na kiakili kwa upande mwingine. Kujaribu teknolojia mupya huniwezesha kuporesha ujuzi wangu wa ubunifu, kushirikiana na wengine na kushukulikia changamoto kwa njia mupya. Hata kama mara nyingine kuna changamoto au mapungufu najifunza kutoka kwenye makoza hayo na kupata uzoevu unawonifanya niwe na nidhamu saidi. Kwa hifyo, kujaribu teknolojia mupya siyo tu burudisho au chambo la kufurahisha. Bali pia ni njia ya kujifunza, kuporesha ujuzi na kuwa tayari kukabiliana na mabadiliko ya dunia ya kisasa.

Ninataka kufikia hatua ambapo ninaweza kufanya kazi kwa ufanizi wa hali ya juu, kutoa mchango wa maana kwa kambuni na kushirikiana kikamilifu na wenzangu ili kufanikisha malengo ya timu. Lengolangu ni kuwa mutalamu katika fani yangu kuendeleza ujuzi wangu kila siku na kuhakikisha kazi ni nayofanya inaleta matokeo chanya kwa shirika na kwa jamii kwa ujumula. Pia nataka kufikia kiwango ambapo ninaweza kuongoza kwa mufano mzuri, kuhamazisha wengine na kusaidia wenzangu kukua kimaendeleo. Kwa upande wangu, kufikia malengo haya, kunahitaji nidhamu, kuchitolea na kuchifunza, kutoka kwenye changamoto, sote sinazo chitokeza. Mwisho, nataka kuona kwamba kazi yangu situ inanikidhi. Mimi binafzi, bali pia inachangia maendeleo ya kambuni. Inafanikisha malengo ya wenzangu na kuunda ushawishi chanya kwa wale wanaoni sunguka. Kwa hivyo, lengolangu ni kufanikisha kazi yangu kwa ufanisi, ukuaji binafsi na mchango chanya kwa jamii.

Ndiyo napenda kuhifadhi vitu vya thamani kwa sababu kila kimoja kina maana maalumu kwangu na kunanisaidia kukumbuka mambo muhimu maishani mwangu kwa mfano ninaweza kuhifadhi zawadi ndogo kutoka kwa familia marafiki au watu wa karibu kwa sababu zinanikumbusha upendo na uhusiano nzuri niliokuwa nao pia mara nyingine nakusanya kumbukumbu za mafanikio yangu binafsi. Kama cheti, picha au kumbukumbu za hafla fulani ili niweze kuangalia nyuma nikithamini jitihada niliyofanya na mafanikio niliyopata kwa upande wangu kuhifadhi kitu cha thamani si tu kwa sababu ni kitu cha kimwili bali pia ni kumbukumbu ya hisia, furaha na mafanikio ya maisha. Kila kitu nilichohifadhi kinanifundisha kuthamini muda, kazi ngumu na uhusiano mzuri na wengine zaidi ya yote kuhifadhi vitu vya thamani. Kunanifanya nikumbuke kwamba kila jambo dogo linalonipa furaha, motisha au somo la maisha ni la thamani isiyopimika na kunisaidia kuwa na mtazamo chanya na kuthamini kila siku.

Chakula ninachopenda kula jioni ni kile kinachonipa, furaha na pia nishati ya kumalizia siku kwa amani. Mara nyingi napendelea chakula kilicho rahisi lakini chenye lishe kama wali na mboga, samaki au nyama kwa wingi unaofaa. Kwani, husaidia mwili wangu kupona baada ya shughuli za siku nzima. Pia napenda mara nyingine kula chakula cha kifamilia kwa sababu chakula cha pamoja hufanya wakati wa jioni uwe wa mushikamano na furaha tukiongea, kucheka na kushirikia na kuhusu mambo ya kila siku. Zaidi ya hayo, chakula ni na cho kula jioni mara nyingi kinatoka kwenye vyanzo safi na chenye ladha mzuri. Jambo, linaloongeza hisia mzuri za furaha na kuridhika. Kwa upande wangu, kula chakula jioni si tu kwa ajili ya kuondoa njaa, bali pia ni sehemu ya kusherehekea siku, hupumusika na kushiriki wakati mzuri na familia au marafiki. Kwa hivyo, chakula ninachopenda kula jioni ni kile kinachonipa furaha afya na mushikamano wa familia na kunifanya nichisikie mzima na tayari kwa siku mpya.